Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kupata mshahara mkubwa zaidi, ambao una niwezesha kugharamikia matakwa yangu yote ya kila siku. Kwa mfano nimeweza kununua gari, ni meweza kulipia watoto wa kodi ya shule, ni meweza pia kununulia bibi nguo mzuri mzuri.